Mara nyingi huwa napenda kutembea sehemu za maji, tulivu, zisizo na kelele nyingi. Hizo sehemu hunifanya nitulie na kuweza kutafakari juu ya maisha yangu, nilipotoka, mahali nilipo na ninapoelekea. Ndipo huweza kunipatia nguvu za kuweza kuendelea kupambana katika maisha.

Mara nyingi napenda kucheza mchezo wa mpira kwa sababu unipatia nguvu, unaonyesha namna gani unavyo shirikiana na wengine, pia hua unifuraisha na pia huniondolea mawazo wakati kunapokua na mawazo sana na unifanya niwe na afya imara na kuniepusha na marathi mbalimbali.

Mimi kwa sababu ni mvulana napendelea suruali. Kwanza, suruali hunipa wepesi wakati wa kutembea au wakati wa kukimbia. Pili, suruali hunisitiri hata wakati napokaa nisipokaa vizuri. Tatu, suruali ndiyo inayoonyesha kwamba mimi ni wakili.

Mimi napenda mchezaji wa timu yangu ya taifa Mbwana Ali Samatta, kwa sababu ni mchezaji ambaye ninamfahamu tokea anapoanza chini na mpaka sasa alipo. Ni mchezaji mwenye nidhamu na anayejituma sana na huwa mara nyingi yanifurahisha pale ambapo anaposhangilia timu yake inaposhinda.

Hapana sijawahi kufanya yoga ila nimeshaisikia. Nimesikia yoga kwa sababu nilikutana na mtu anayefanya hiyo. Na ninatamani kuja kuifanya kwa sababu ni mchezo ambao unatafakarisha, unakupa, pumziko liilo njema na kufanya uweze kuendelea na afya.

Ushirikiano wa timu huwa mara nyingi na uhimiza kwanza kwa kuonana kila mchezaji ana umuhimu, pili kwa kumsikiliza kiranja au kiongozi watimu, tatu kwa kufuata mafundisho yote ya mwalimu waliotufundisha kabla ya kuingia mchezo.

Mimi ningependa kutembelea mji wa Israeli kwa sababu kwanza ni mji wa kihistoria katika imani yangu ya kikristo, pili ni mji wenye historia wa imani tofauti tofauti, imani ya kikristo na imani ya kisilamu, na pia kunamaeneo ya historia ya zamani, majengo na mpango.

Utotoni mara nyingi nilikuwa napenda kucheza michezo mbalimbali. Pia nilikuwa napenda sana kuenda kanisani kwa sababu wazazi wangu walikuwa ni watu wa imani na watu wanaomjua mungu. Kwa hiyo kuenda kwangu kanisani kulifanya niweze kupata wito wa kutaka kumtumikia mungu kwa njia ya kutaka kuwa padri wa kanisa ya katholiki.

Hapana sipendi kufa vipuli kwa sababu kwa jamii zetu za kiafrika, kipuli unaononekana ni kama mtu muhoni, usiye na heshima ambaye huna maadili. Kwa hiyo ninapovaa kipuli mara nyingi huwa watu wananitambua kama kijana ambaye sifai kwenye jamii. Hivyo hunikosesha fulsa mbalimbali za kazi na hasa za uongozi katika.

Ndiyo nafuata matukio ya kimataifa kwa sababu nina kinyamuzi ambacho kinaonyesha chaneli mbalimbali kwa kufuata matukio hayo najifunza wenzetu wa mataifa mengine waendeshaje mashindano hayo na matukio hayo na ni namna gani walivyofanikiwa ili na sisi pia kama nchi yetu tuweze kufanikiwa kufika.

Maranyingi ninapotaka kustarehe huwa napenda kuangalia vichekesho au video za maigizo. Vichekesho kwanza unipumzisha uchovu wangu, pili uniondelea mawazo na changamoto za kazi, tatu unipa muda wakutafakari. Pia napenda kucheza mpira wakati wa starehe kwa sababu hunifanya niweze kupata mwili ulio utulivu na kuweza kufanya maamuzi sahihi.

Mimi napenda sana kupaka rangi kwa sababu ni mbubevu na pia napenda kuchora kwa sababu kwa kuchora kumenipatia kipato vingi sana na kumenipatia nifamiani na marafiki Hasa wakati ambapo tulipo kuwa tukienda katika mashindano ya kuchora na kupaka rangi picha hizo tulizo zi.

Kinywaji ninachokipenda zaidi, ni kinywaji cha juisi. Kwanza, ni kwa sababu ni kinywaji ambacho kina virutubisho vingi na huwa kina nipatia nguvu na kuniongezia vitamin na proteini. Na mara nyingi huwa ninakunywa wakati ninapo maliza kula au ninaposikia kiu. Na pia ninakunywa kinywaji hiki kwa sababu kinaniletea afya bora, na huwa ninahisi furaha sana na utulivu baada ya kunywa kinywaji.

Mimi napenda mikutano ya kisiasa, kwanza kwa sababu huwa nasikiliza sera za wanasiasa, pili napenda mikutano ya siasa ili kujua maendeleo, mipango ahadi zilizotolewa na viongozi, je zimeweza kufika kwenye hatua gani, na je zitatufanikisha aje sisi tuweze kuendelea kama.

Kinachonifanya nicheke hasa ninapokumbuka matukio ya zamani ambayo yalikuwa yananifurahisha Pili ninapoangalia video za vichekesho pale ambapo kuna maudhui ya kuchekesha na pia moja moja ya kufundisha na kucheka kunanifanya niwe na tiba na utulivu wa afya ya akili hata ninapokuwa msongo wa mawazo.

Kwanza nanapokea maoni kwa kuwasikiliza kwa ana Pili nanapokea maoni kwa kupokea SMS mbalimbali zilizotumwa na watu.Tatu napokea maoni hasa kwa njia ya tovuti zangu za mitandaoni.Na maoni hayo nikiya pokea ninaenda kuyachunguza na kuyafatiria ili niweze kuboresha biashara.

Ndiyo, ni mewai kufuga mnyama aina ya ngombe na mbozi. Ni wanyama wazuri na niraisi kufuga. Pili ni wanyama wanaofanya tuwe na maziwa wakati wote, jambo hilo li natufanya sisi. Tuwe na afya njema na tuwe tuna protini nyingi katika miili yetu na kutuepusha na marathi ya sio na ulazi.

Ndiyo mara nyingi ni natumia video kuwasiliana. Hasa ninapo wasiliana na mpenzi wangu na familia yangu na rafiki wangu wakaribu. Na pia huo natumia video ninapo wasiliana na mfanya kazi wangu katika biashara. Ili niweze kumuona na kuona maendeleo ya biashara hiyo na namnagani anapitia na kuzitatua chagamoto za biashara.

Mara nyingi nashirikia mwaka mpya nikiwa kanisani baada ya kanisani naenda kupumzika nyumbani. Hii inanifanya niwe na utulivu na kuweza kupanga mikakati kwa ajili ya sherehe kwa uzuri na kwa ushindi wa hali ya juu. Kitu ambacho sherehe hizo zinatufanya tuanze mwaka mpya na afya na akili mpya na nguvu.

Mara nyingi data zangu nazihifadhi kwenye kompyuta ili zisiweze kupotea na pia hata zikipotea tuweze kuzipata kwa urahisi na pia nahifadhi data zangu huko kwa sababu asilimia kubwa ya kazi zangu huwa nazifanya kwa kutumia kompyuta na kwa kutumia mitandao ya kiju.